Huwa nafurahia kufanya kazi zinazonifikirisha na baada ya kazi huwa nafurahia kuwa pamoja na marafiki lakini vile vile familia Tukishirikishana mambo mawili matatu ya kimaendeleo Kwa kuwa mimi si mtembezi sana nafurahia sana mazingira ya kuwa nyumbani.

Ndiyo, mara nyingi huwa na tembea na mugu. Ninapukwenda kazini, ninaputoka kazini, lakini pia napofanya safari zangu ndo ndogo ndogo. Usafiri mkubwa na naotumia sio gari, bali ni mugu yangu manyewe. Hii ni sehemu ya mazoezi, inaniimarisha viungu yangu vya mwili.

Huwa ninapenda kuenda madukani wakati wa siku za mwisho wa juma Jumamosi na wakati mwingine jumapili hizi ni siku ambazo nakuwa sipo kazini Lakini vile vile nakuwa na muda wa kutosha Lakini endapo nitapata uhitaji wa dharura huwa ninakwenda wakati wa kati za siku za juma muda ambao ninapata nafasi.

Ndiyo, huwa natumia wifi na data za simu. Wakati nikiwa katika kazi, tunapata wifi ya taasisi yetu. Na ninapokua nje ya taasisi, huwa natumia data za simu. Kwa mfano, kwa wakati huu, natumia data zangu. Huwa natumia yote viwili, lakini kwa nyakati tofauti.

Mimi ni mwalimu kwa taaluma msaada wangu mkubwa katika jamii yangu ni kupitia elimu yangu na taaluma yangu na kazi ninayoifanya Nina kaa na wanafunzi kwa muda mrefu niki wafundisha mambo mbali mbali Lakini pale panakotokea swala la kijamii kwa mfano kushiriki katika mikutano inayohusu maendeleo ya ya kijiji huwa nashiriki vile vile hivyo mchango wangu mkubwa ni kupitia taaluma.

Kwa sasa apana, nina mda mrefu sana sijapata kuendesha basikeli. Kwa sababu ni msafiri ambao kwa mazingira niliopo ni mgumu sana. Ninaishi katika maeneo ambayo ni ya milima na barabara si nzuri sana kuweza kuendesha baskeli. Hivyo huwa natembea, natumia usafiri wa uma wa pikipiki na wakati mwingine wa gari.

Siko mahiri sana kutufautisha latha za vyakula, lakini inapendelea vyakula ya asili, kwa mfano, ugali, uwali, magimbi, vina latha tufautufauti ambazo siwezi kuzipambanua moja kwa moja. Ingawa sipendelei vyakula vyenye utamu uliwa upitiliza. Iwe ni utamu wa kadiri, isiwe vichashu sana, siwe vichungu mno, biwe katikati.

Niwapo kazini mara nyingi huwa ninajishughulisha zaidi na watoto, kufanya masomo, lakini vile vile pale panapohitajika michezo Basi ndio huwa ni watu wa karibu Lakini ni wapu nyumbani ni watoto, huwa ninacheza na vijana wangu ni mara chache hushiriki michezo ya uma, kwa sababu muda wangu huwa unanibana sana. Kwa mara nyingi niko na wale ninawahudumia katika elimu, lakini vile vile na familia.

Katika kujiandaa na mkutano, huwa ni naamka mapema. Huwa nafanya maandalizi binafsi kama vile kusali, kufanya mazoezi mepesi, kuoga na kupata staftahi. Lakini huwa ninapitia agenda za mkutano kama mimi ni mmoja kati ya watu wa mada. Lakini vile vile huwa ninawahi mpema katika eneo la mkutano. Ili kuyaelewa mazingira na kujihakikishia nafasi ya kushiriki kikamilivu.

Mahali pa kuvutia nilipuwai kusafiri kuenda ni mapango ya mboni tanga mapango haya yapo nchi ni tanzania mkoa wa tanga ni nione ni miamba ya limestone ama calcium carbonate ndani mapango haya kuna maumbile mbali mbali tunaambiwaa kwamba ni maumbile ya asili yaliotokea kutokana na mamonyoko ya miamba hii.

Ninapata habari kutoka katika mitandao ya kijamii kwa asilimia kubwa. Katika mitandao hii, ninapata habari zikiwa bado ni za motomoto. Na mara nyingi bila ya kuwa zimechujwa kama inavyofanyika katika televisheni, katika magazeti au redio. Hivyo, ninategemea zaidi mitandao kama vila Instagram, Facebook, Twitter na Thread.

Mimi ni mpenzi sana wa chai. Chai ya majani ya mchai. Yenye viungo kadhaa kama vile tangawizi, iliki na karafuu. Mara nyingi huwa ninapenda kunywa chai wakati wowote ule ninapojisikia mwili kuchoka. Ninapokunywa huwa ninahisi inaniongezea nguvu na kunifanya niweze kufanya kazi zaidi. Kwa kweli nisipopata chai ninapoihitaji bado huwa najisikia mdhaifu sana.

Kwa kawaida huwa nalala kati ya masaa saba mpaka masaa nane. Mara nyingi inategemea na shughuli nilizo nazo na kiasi cha uchovu nilichokipata kwa kutwa nzima. Huwa nalala kuanzia saa tatu au saa nne na mara nyingi huwa naamka kati ya saa kumi na moja au saa kumi na mbili.

Kinywaji cha baridi cha asili napendelea maji. Maji yaliopoa, hukata kiu, lakini vile vile huongeza nguvu. Kwa vinywaji vya kiwandani, huwa napendelea soda, sana sana, jamii ya Coca-Cola. Hii, kutoka na nasukari na gesi yake, hu nifanya ni changamuke, lakini vile vile huniongezea nguvu.

Mpaka sasaaa, kuenda cinemaa si upendeleo wangu. Mara nyingi huwa ni naa tazamaa filamu eeh kupitia runinga ya nyumbani. Lakini vile vilee huwa ninatumia kompyuta mpakato laptop na mara kathaa huwa na tazama kupitia simu ya mkononi. Si mpenzi sana wa cinema naa sababu kubwa ni kwamba hatuna majengo mengi haya ya cinema katika mazingira ambayo tuliopo. Na si utamaduni uliozoeleka tangu kukua kwe.

Huwa natumia simu kwa muda mwingi katika siku yangu ni mara chache unakuta siko nayo sana sana napokuwa katika muda wa kazi na huwa ninapenda kuitumia kama nyenzo ya kuwasiliana Lakini vile vile nyenzo ya kupata habari Lakini vile vile kama jukwa la kueza kujifunza mambo mbalimbali ya kiduniani Lakini simu yangu ya kwanza nakumbuka ilikuwa ni simu ya nokia ndogo ya kubonyeza kwa maana ya button na simu imenisaidia kwa maana kwamba ninaweza kuwasiliana, ninaweza kupata habari lakini vile vile nina Ninaweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo siyajui na ninaweza kuyajua kupitia simu muda mzuri wa kuzima simu nadhani ni wakati wa kulala lakini ni mara chache huwa nikifanya hivo.

Ah kumbu kumbu za shule nlizonazo kwa kweli kila nikikumbuka huwa zinanifurahisha moja ni aina ya marafiki ambao tulikuwa nao na mambo ya kitoto mengi ambayo tulikua tukiyafanya michezo kushirikishana katika masomo namna ambavyo tukua nasaidiana Inafurahisha na kutamanisha kurudi katika nyakati hizo.

Inapendelea hali ya heo ambayo siwa joto karli na wala si ya baridi kali sana Inga wakijumla hali ya baridi naipendelea kwa sababu ni raisi kuithibiti inaweza nikavaa sweta ama nguo nzito kujisitiri Lakini kama jua ni kari na joto ni kari si raisi kuweza kulihibiti Hali ambayo inaubaridi kwa katuflani inawezesha shuguli mbalimbali kuweza kufanyika kwa raisi tofauti na hali ambayo ni ya joto.

Hii inategemea na aina ya vitu. Kama ni vitu vya kawaida vya matumizi ya nyumbani kwa ajili ya vyakula vinywaji. Huwa nimependelea kununua katika soko la umma. Hapa kwetu kuna soko linaitwa mbuyuni. Vitu hapa ni vya aina kwa aina. Ni vingi mno na bei zake ni za chini. Lakini kama ni mavazi, basi kuna masoko maalum ya mavazi. Kuna soko hapa kwetu linaitwa maimorio. Hii ni soko ambayo inauzwa nguo ambazo ni za mitumba bei zake ini raisi na zipo vile vile kwa aina aina Lakini kwa nguo ambazo ni za kutoka viwandani moja kwa moja Basi huwa ninapita katika maduka ya nguo yanayopatikana maeneo ya mjini.

Kwa kwa hili katika televisioni, sina kipindi maalumu nachokipenda zaidi ya kipindi cha michezo. Either iwe ni mpira wa kutazama moja kwa moja ama ni matangazo yanayo husu michezo. Habari hizi ndiozo nazo zipenda zaidi.